Wakati wa jua ninapenda kufua nguo zangu. Ninapenda kufua nguo zangu, ili ziweze kukauka kwa wakati unaofaa. Ninapenda pia kukaa kwenye jua. Nikifanya shuguli zangu, kama vile kushona. Kama vile kutengeneza vikapu, na kufanya shuguli nyinginezo.

Sera ya kampuni ni nayoiona muhimu. Ni sera ya kushirikiana kufanya kazi kama timu. Ninapenda kufanya kazi kama timu. Ninapenda tunavyo fanya kazi kwenye vikundi vya timu. Kwa sababu, kufanya kazi kama timu usaidia kuchangia kwa mawazo, usaidia kukuza na kwa kupanua akili. Sera ya kufanya kazi kama timu ni sera nzuri sana.

Ninawasiliana na wafanyakazi wangu kutumia simu. Ninatumia simu kuwasiliana na wafanyakazi wangu, ninapokuwa nyumbani na wao wapo kazini, ninawapikia simu, ninawaeleza jinsi wanavyopasa kufanya kazi, ninawaeleza jinsi watakavyopokea malipo yao, mara mingi mimi huwasiliana na wafanyakazi wangu kutumia simu.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza. Ningependa kujifunza kusuka nywele. Ngependa kujifunza kusuka nyuele. Ili niweze kujisuka nywele. Ngependa kujifunza kusuka nyuele. Ili niweze kuwasuka jamaa na marafiki zangu. Ngependa kujifunza kusuka nyuele. Ili iweze kuniletea fedha. Hiyo ni jambo ambalo ningependa kusuka newsletter. Na wakati wa sasa mimi huenda Youtube ili kuweza kujifunza kusuka nywele.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni mchezaji Real Madrid. Mchezaji Real Madrid ninampenda kwa sababu ni mchezaji bora na amekuwa akicheza mchezo huo wa mpira wa kikapu kwa muda mwingi sana. Ninakumbuka mchezo wa ajabu niliouona akicheza, akaweza kushinda kwa mchezo huo wa kikapu. Ningependa kueleza ya kwamba ujuzi ninaoona akicheza anacheza kwa utaratibu ambayo inamwezesha kucheza vizuri. Ninahisi vizuri ninapomwona mchezaji huyo Real Madrid akicheza kwa sababu anapocheza vizuri ninafurahia sana.

Malengo ninayo kwa kazi yangu ni malengo ya kujifunza ubunifu ninapenda kujifunza ubunifu kwa kazi yangu ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kazi yangu ya upishi, ninapenda kuwa mbunifu, ninakuwa mbunifu kwa kupika vyakula tofauti tofauti, ninapenda kuwa mbunifu kwa kazi yangu.